Mafanikio ya binafsi ninayo thamini sana kazini ni kuweka kufanya kazi zangu kwa bidii, uaminifu na kwa matokeo mazuri. Kwangu mimi, mafanikio kazini si tu kupata mshahara, bali ni kujiona nikiendelea kuwa bora kila siku. Kwanza, nina thamini mafanikio ya kufanya kazi kwa uadili na uaminifu. Ninapofanya kazi bila wizi, bila udanganyifu na kwa kufuata sheria za kazi, najisikia fahari kwa sababu, najua nimefanya jambo sahihi. Pili, ninathamini sana mafanikio ya kutimiza malengo, niliopewa. Ninapomaliza kazi kwa wakati, kwa ubora unaotakiwa na bila kusukumwa sana najiona nimefanikiwa kwa sababu nimeitumia vizuri nafasi niliopewa. Tatu, ninathamini mafanikio ya kujifunza na kuboresha ujuzi wangu kazini. Kila ninapojifunza njia mpya ya kufanya kazi au kutumia kifaa kipya naona hilo kama mafanikio makubwa kwa sababu linanifanya niwe bora zaidi kesho kuliko leo. Nne, ninathamini mafanikio ya kushirikiana vizuri na wenzangu kazini. Kuwa na mahusiano mazuri, kusaidiana na kuheshimiana kazini ni jambo muhimu sana kwa mazingira bora ya kazi. Mwisho, ninathamini mafanikio ya kuaminiwa na kuheshimiwa kazini. Ninapoona wakubwa au wenzangu, wananiamini na kuniheshimu, najua kuwa, kazi yangu na tabia yangu inaonekana na hilo ni mafanikio makubwa kwangu.